Jambo la kwanza ninalofanya kulinda mazingira lazima niwe na mahali pa kuweka takataka zangu na pia niweze kuwa na mahali ambazo tofauti tofauti ambazo takataka za kila aina nitazieka katika eneo lake na kuhakikisha ya kwamba kama kuna takataka ambazo nafaa ni nizichome huwa nazichoma ili niweze kuzipunguza na zingine kama haziwezi zinachukuliwa na kupelekwa katika kampuni ya kwenda kuzitengeneza upya na kutengeneza mambo mingine kama vile vitu vipya kama vile vitu vya plastiki vipya.

Kwa makuwe ni mimi huwa na furaia na kuthamini nimefanikiwa ya kupata wateja wengi na kupandishwa cheo kazini kwa sababu hilo ndo jambo la maana sana kwangu kupata wateja ambao wanakuja kununua na kuchukua bidhaa zetu ambazo zitafanya pia wakuu wangu waone niko kwenye kazi na waeze kunipandisha cheo ili nipate madaraka makuu.

Hilo ni jambo la muhimu sana kwangu kungojea teknolojia mpya na kujaribu kila wakati ili nione jinsi inavyofanya. Kwa sababu ulimwengu tuliomo saizi mambo yanabadilika usiku na mchana. Lazima mtu aweze kuwa anajua teknolojia nyingine na kujaribu kujua kama mambo ambayo yanaendelea katika kila teknolojia inaendelea na kama vile inavyomsaidia katika mambo yake ya kila siku.

Uhusiano wangu na wazee wangu ni ule uko wa karibu sana kwa sababu tunashirikiana na kuongea mara kwa mara, kupigiana simu, kukutana na kusikiza maoni kutoka kwao na ushauri wawo kwa sana sana. Na pia wakati mwigine, sisi huketi chini na kuweza kurekebishana kwa mambo makubwa.

Mimi mwanaume, na nikiwa mwanaume katika jinsia ya mwanaume, mwanaume hutavaa atavaa suruali kwa sababu sketi ni ya wanawake, itabidi nivae suruali kwa sababu hiyo ndiyo vazi rasmi la mwanaume kuvalia, vazi rasmi la kufanya mwanaume, akaeze kukaa nadhifu na akaeze kukaa vizuri mbele ya watu, hata anapoketi ama kuenda kutembea.

Ushauri mkuu ningeeza kupatia mtu mwingine ni lazima tu nimweleze kwamba awe mtu mkarimu, awe mtu mwenye kupeana, asiwe mtu mchoyo, awe mtu mwenye kuona wengine kama watu wanaofaa na jambo kubwa ni aweze kuwa mwenye heshima, kwa sababu heshima si utumwa na akiwa na heshima watu wote watampenda, watu walio karibu naye watampenda watu walio kwa umbali watampenda, ataleta ushirikiano na usiano ulio sawa kati yake na watu wengine.

Utotoni nilikuwa napenda kusoma mara mingi kwa sababu wazazi wangu walikuwa wananiambia elimu ndio bora, ndio uti wa mgongo, ndio msingi wa maisha. Kila wakati ungenipata niko kwenye vitabu ili kunoa makali wakati wa mtihani unapokuja ili nikaeze kupita. Na kila wakati nilikuwa natumia muda huo sana kwenye vitabu na saa zingine kama nataka kwenda kucheza ungenikuta nikicheza mpira.

Rangi kuu ambao ningependa katika ukuta wangu ni rangi ya manjano kwa sababu rangi hiyo ni mzuri sana, ni yene kuvutia, ni yene kupendeza, yene kufanya nyumba kuna kungaa, na kufanya nyumba kukae kuwa kama mpya, na kufanya nyumba yene kukalika pia kwa sababu ukiwa na rangi mzuri kwene nyumba, itafanya nyumba iweze kuwa yene muangaza ulio mkuu na mzuri sana.

Ndoto yangu kubwa nikuwa kwenye moja wanamiliki wa kampuni kubwa sana duniani ambayo inaleta mabadiliko na kuandika watu na kufanya jamii zikaweze kubadilika, jamii zikaweze kuendalea kwa sababu ukiwa na kampuni kubwa itakuwa inaweza kuandika watu karibu elfu mia moja. Inafanya kwamba dunia ata hali ya kifedha na uchumi unabadilika. Kwa sababu watu watakuwa na pesa na vitu zitakuwa pia rahisi kufanyika.

Nikiwa na mgogoro na mtu na anaeza taka kusuluhisha jambo kubwa ambalo mi huhusisha mtu mmoja ambaye anaeza tusaidia ama nikaeze kukuongea na mwenye tuko naye katika mgogoro huo na tuweze kusuluhisha kwa moja kama hatuwezi hapo ndo nitakapo kuhusisha mwengine aeze kuja kutusaidia kutatua maswala hayo kwa njia ya utaratibu na njia ya hekima.

Wateja wangu wanashugulikiwa katika hali ya heshima naheshimu wateja wangu kabisa kwa sababu bila kuwaheshimu hao singeweza kufika mahali nilipo. Ndiposa hata wanapokuja wanapopeana maswala ambayo, changamoto ambayo wanapitia katika mambo ya masu vitu zetu. Mimi huweza kuwaelekeza kwa njia ya utaratibu na kwa njia ya kuweza kuwafahamisha ili wakaweze kujua ni nini kinachoendelea na mbona tunaenda kuleta marekebisho katika bidhaa zetu.

Kwangu ni vifaa za kazi, vifaa za mawasiliano kama vile simu au barua pepe. Bila hiyo, mawasiliano hayatakuwa mazuri kwa sababu wakati mwingi watu unaofanya kazi, ama wale tunafanya kazi na hawapo, tunafanya kazi kutoka nyumbani. Lazima tukue na ile njia mzuri ya kufanya kazi katika mawasiliano labda kukuwa kupigiana simu. Kwa sana na wafanyikazi wengine ili kujua jinsi kazi inavyoendelea ama kufuatilia matukio ambayo yametendeka kazi.

Kusoma habari mtandaoni kuliko gazeti kwa sababu mfumo uliosahizi watu wengi tunatumia mtandao kuona habari kula uchao kila wakati. Upose ile wakati unaenda kusoma gazeti unapata gazeti inachapisha habari ambazo zilikua tayari zimeshaonekana katika mtandao. Ndiposa mtandao ni mahali pazuri kwangu mimi kuenda kusoma habari zangu na kupata matukio ambayo yanayotendeka wakati huo na kujua jambo lipi au kujipanga kuhusiana na matukio haya.

Jukumu kuu ambalo napenda kazini ni ile wakati napewa fursa ya kuhakikisha kwamba wafanyikazi wamepata mishahara yao na kupewa haki yao jinsi walivyoandikiwa katika kandarasi yao na kila wakati nahakikisha kwamba mwisho wa mwezi unapofika kila mmoja anaenda nyumbani akifurahi wala hakuna lawama yoyote.

Maendeleo makuu ningeweza kupenda katika jamii ni kuona umwana jamii kila moja akiendelea katika ma na kufanikiwa katika maswala yake ya kimaisha, iwe ni elimu, iwe ni kwenye kazi, iwe ni kwenye biashara, iwe hata katika tu maswala ya nyumba, kwa watoto, shuleni, wote, na angependa watu wakeze mabadiliko watu wakeze kuendelea na kujinufaisha wenyewe.

Mafunzo makuu ambayo ningependa kuyajua sana na ya kunisaidia sana kazini ni mafunzo ya kutumia teknolojia kwa sababu kila wakati tuko na mifumo mpya ya teknolojia ambayo inatokea na bila kupata elimu hiyo na kujua. Na vile jinsi maisha yanavyobadilika wakati huu nitakuwa kwenye shida sana. Lazima nikue nikijua, ni nini kinacho endelea, nifunze kuhusiana na hilo jambo. Ili nikaweze kueka pia katika harakati zangu za kila siku za kazini.

Wakati kunapokuwa na mabadiliko kazini kama vile mfanyikazi kuondoka au kuna watu wameamua kuwacha kazi. Jambo la kwanza mimi huweka chapisho nje la kutafuta wafanyikazi wengine na kwenda kuanza kuwafanyia msasa wale ambao wamekuja kutafuta kazi hiyo. Baada ya kufanya msasa mi huwapatia majibu yao na kuhakikisha kwamba kama kuna wale wamepita waende wapate elimu mpya jinsi tunavyofanya kazi na kuandika kazi na kuanza kuwaonyesha jinsi kazi inavyoendelea.

Mara mingi utanipata nikipenda mti kuingia katika mkutano ya faragha, mikutano ambayo tunaonana na watu moja kwa moja, ili tuweze hata kama unaongea na mtu, unaweza kujua maoni yake ni gani, unaweza ona jinsi, anavyo, anavyofanya mambo yake katika mkutano, na unaonaelewa jinsi ya kuketi nae na kutunza ama kuweza kumfanyia kazi yake na kumsaidia.

Katika hali ya kuboresha na michakato ya kazini, jambo la kwanza kama kuna shida watu hawaelewi jinsi vitu zinavyofanyika, mimi jambo la kwanza huhakikisha kwamba nimeleta wataalamu, ili waweze kuwafunza na kuwaelekeza katika njia sambamba ili kujua jambo ambalo linaendelea ama mfumo ambao tumeleta mpya wa kufanya kazi, na ili waweze kujiendeleza pia hao kama wafanyikazi na kazi iweze kuwa bora.

Kabisa, ningependa kulima bustani kwangu, nieke maua, kwa sababu maua hurembesha boma, maua hurembesha mahali ambapo tumeketi. Bustani, kama limepandwa, mimea tofauti tofauti, kama pia tukona unapata, tukona miti, tukona vitu kadha, kadha ata matunda tukiweka katika bustani. Hiu hurembeka sana na kukaisha boma kukaa kuwavmurwa sana.

Kwangu mie nitapenda joto kwa sababu joto ni rahisi kuweza ku kutengeneza na kubadilisha hali yake kila wakati. Kwa sababu kukiwa na joto saa zingine unaweza tumia AC ama uweze kutumia pia vipepeto ili kujipatia baridi. Lakini wakati kuna baridi ni ngumu sana kwa mwanadamu ama mtu yoyote kuweza kubadilisha iyo wakati kukua wa joto kwa sababu baridi nayo ikija, itakupatia mafua, itakupatia magonjwa ya ya kifua kila wakati.

Jambo kubwa nalofanya ili kushirikiana na timu. Kitu kikubwa ni kuangalia jinsi timu inavyofanya kazi. Ama jinsi wanavyojibeba ndio niweze kuweza kuingia ndani yao siwezi ingia bila kujua jinsi wanavyoangalia masuala yao. Wanapo wanavyoongea, wanavyo dadisi kuhusiana na vitu vingine vilivyo karibu na hao. Ndiposa mimi huchukua muda sana kuwasoma na kuweza kuchukua uamuzi kama nitawafuata ama la.

Kazi kubwa ninayoithamini sana ni kazi ya kufanya kuzuia watu, vitu kutafoti tofauti, bidhaa tofauti tofauti katika duka langu kuu, sababu nikiuza bidhaa hapo ndipo yani napata faida na kuweza kuendeleza maisha yangu na maisha ya jamii yangu na pia kufanya ya kwamba dunia inarembeka kwa sababu ukileta pesa zingine, pesa hutembea dunia nzima na kujaribu kuongeza pia dhamana ya dunia na thamana ya mahali unapoishi.

Wakati niko na msongo wa mawazo, mara mingi utanikuta nimeenda kutafuta mtaalamu, anayehusiana na mambo ya kisaikolojia. Ili akiaza kunishauri na kuketi chini, ili tuweze kujua jinsi gani ninaweza jitoa katika maswala ya mambo yanayo nisumbua, na jinsi gani ninaweza fanya mambo, ndio nisiweze kujikuta katika hali ya kuwaza kila wakati.

Timu kuu ya michezo mi hufuatilia ni Chelsea ambayo iko kuduta nchini uingereza ni timu kubwa ambayo imekuwa ikichukuwa vikombe na hivi sasa inashikilia rekodi kubwa duniani ya kuchukua kikombe cha klabu duniani kwa sababu imekuwa ikicheza kwa miaka mingi na iko na vikombe. Takriban ishirini na mbili ambazo wamekuwa wameshinda kwa jumla.

Marafiki zangu jambo kubwa mi huwafanyia ni kuwapa heshima kwa sababu bila heshima hatutaweza kuwa na uhusiano bora, bila heshima sitaweza kukaa nao kwa muda mrefu. Ndiposa mara mingi mi huwaskiza na mara mingi mimi hutaka kujua hisia zao ni zipi kuhusiana na jambo fulani ama jinsi gani wanavyohisi kuhusiana na maswala mbalimbali.

Nimenunua tiketi mingi sana ikiwemo tiketi za kwenda kuona mechi tofauti, tofauti za mpira na pia mechi za kwenda kuona ama tiketi za kwenda kuona maigizo tofauti, tofauti katika ukumbi za mchezo, hapa nchini na ime kata katika nchi za nje ili kwenda kujiburudisha na kujifurahisha sana sana.

Mi hupendezwa sana na tunda la maembe. Maembe kwa sababu ni tamu sana na ni tunda ambalo huwa hukuja na msimu wake na unapokula unajihisi vizuri, unaeza tengeneza pia, unaeza amua kulitengeneza juisi ambayo itakufurahisha sana wakati wa pumziko na wakati ambako umekaa mahali tu hauna jambo unafanya.

Kiongozi mzuri sifa zake kuu ni lazima awe kiongozi mwenye kuskiza watu na kuwatendea haki wa kila jambo. Kwa sababu usiposkiza watu, hao ndio ambao wamekuweka katika kiwango hicho ambacho huko. Na usipo wasikiza ni kumaanisha ya kwamba, kazi yako itakuwa ngumu. Utakuwa mwenye kupuuza na kazi yako itakuwa ngumu kabisa. Hautakuwa mwenye heshima, hautakuwa mwenye kuleta maendeleo katika kiwango chochote kile ambacho umepewa kufanya kazi.

Mara mingi mi upendelea kunyoa kwa sababu kunyoa inafanya nywele ukae nadhifu na pia mara mingi ukinyoa nywele zako huwa zinakuwa fupi, na kukaa kama mtu ambaye anakaa mwenye heshima. Ndiposa mara mingi mimi utanikuta kila wiki nikiwa kwenye kinyozi nikinyolewa ili kupunguza nywele zangu.

Mimi huanza kwa kuandika mikakati na kuangalia kama niko na pesa naweza kuweza kuwezesha mradi huo kuanza na kuangalia pia kama niko na watu ambao watanisaidia kufanya mradi huo kwa sababu saa zingine mradi huo unahitaji watu, mradi huo unahitaji pia rasilimali za kuzifanyisha kwa kufanya iweze kufanyika ndipo sasa mimi huweka mikakati na kuandika chini kila jambo ambalo linahitajika ili ninapoanza nisikuwe na tatizo lolote.

Mimi napendelea mwanga wa kati kwa sababu mwanga mkali utafanya ukuwe na matatizo mingi sana. Matatizo ya macho inafanya uwezi kuona vizuri. Ndiposa mwanga wa kati ufanya mtu aweze kuangalia vitu na kuwana vitu vile zilivyo vizuri bila kusumbuka, bila kufunika macho.

Wazo langu la siku ya leo ni kuhakikisha kwamba leo nimefanya kazi ambayo imeningojea. Nikaweze kuifanya katika njia ya ustadi na njia ambayo ya kueleweka. Ili nisikaweze kufanya makosa yoyote na nikaweze kupata manufaa mazuri siku ya leo. Ili iwe siku yene kupendeza.

Mali yangu ya kila mwezi kwangu mimi hukuwa nachukuwa na kitabu changu na nakili chini, jambo ambalo nafaa nifanye, kama ni kuekeza pesa ama kuongeza bidhaa, lazima ni kuwe nimeandika chini, ili nikaweze kukuwa na hali ya kueza kufuatilia kila wakati, labda kwa kitabu ama kwa simu, ndio nikaweze kufuatilia kila wakati, nisiweze kupoteza lengo hata moja.

Kwenye mstari, mara nyingi kwangu ni kama sheria na sina jambo lingine ila sina budi kufuata tu sheria ambayo imewekwa, lakini kwangu wakati mwingine huwa ni mzigo sana na huwa ni kazi ngumu kwangu kuona. Lazima tukue kwenye mstari kwa sababu mara nyingi kuna mifumo zingine ambayo watu wanaweza kutumia ili kuweza kusaidia watu kuliko kuweka watu kwenye mstari wasubiri kwa muda wa masaa mengi.

Wakati wa mapumziko ya mchana, mimi huhakikisha ya kwamba nimeenda kuchukua chakula changu cha mchana, ili nikaeze kukila na niweze kupumzika pia. Saa zingine, huchukua muda huo kuenda kutembelea marafiki zangu ambao wako karibu au kupigia simu watu ambao nilikuwa nizungumze nao na nilikuwa nimeona simu yao ni sikuweza kuregesha. Iyo ndio wakati ambao mi huchukua kwanza kuregesha simu nilizokuwa nimepigiwa ama barua ambazo nilikuwa nimeandikiwa naanza kuzijibu wakati huo.

Kumbukumbu kuu ambayo niko nayo katika hali ya utoto wangu ni ile wakati nilikuwa nimepita mtihani, nilipita mtihani vizuri sana. Na kila mtu alikuja kusherekea na mimi, watu kutoka maeneo tofauti tofauti, walimu wangu, wanafunzi wenzangu, wazazi, jamaa yetu yote. Walikuja kusherekea na licha ya kusherekea tuu hawakuja mikono tupu. Wengine walikuja na za wadi, kem kem, ambazo zilikuwa walikuwa kuja kunipatia heri njema katika masomo ambao naenda kuendeleza kuanzia hapo. Baada ya kupata alama za juu sana nchini na kuwa mojawapo mwanafunzi bora.

Mnyama wangu ambaye nimemfuga nyumbani ni mbwa. Na mbwa huyu ni anaketi vizuri ni mbwa mzuri sana na wa katika jamii ya german shepherd ambayo yeye hunipa ulinzi. Na tabia zake ni mbwa ambaye yeye hufuata masharti ni mbwa ambaye yeye husikiza akiambiwa jambo. Na yeye huketi hufanya jambo hapendi kuchekeshwa. Yeye ni wa kufuata tu masharti kila wakati unapomnenea na unapofika anakaa mzuri sana wa kufugwa.

Nchi ambayo ningeweza kwenda kupendelea kutembelea ni nchi ya Canada, nchi ambayo nimeipenda sana katika mandhari yake, nimesikia historia zake, na nimeona kwamba ni nchi ambayo ningependa kwenda hata kufanya kazi huko, kwa sababu pia naona wanalinda wananchi huko vizuri, wanaheshimu wananchi kutoka nchi zingine, wana mapato ya mapato ya huko yako mazuri sana kuliko mapato ya nchi ambayo niliyoko.

Kwisha ya kwamba wakati wa kazi ni wakati wa kazi. Nina hakikisha kwamba nimeweka akili zangu zote katika kazi ki kuwa ni wakati mimi nafaa nifanye kazi hadi niimalize inapofika wakati haswa wakati wa jioni wakati wa kuenda nyumbani. Mimi hufunga kazi yangu yote na kuhakikisha kwamba naenda kupatiana muda wangu wote katika familia na jamii ile tukaweze kukaa chini tukaweze kufurahia siku yetu kwa upole.

Mimi hufanya na kuhakikisha kwamba nimetafuta mahali kuna kivuli, nimeketi kwa sababu jua kali pia linachosha. Na mara nyingine, kama inalazimu niwe kwenye jua, najipaka mafuta kuzingira uso wangu ama mwili wangu kutokana na kuchubuka na miale ya jua. Ama saa zingine utapata nimevaa miwani za kuzuia jua kuingia katika macho zangu na kuweza kuniharibu macho. Au mara nyingine utanikuta nimekaa nimefungua AC yangu kama niko kwenye ofisi ili kupunguza joto.

Angu ambazo na uwa natumia sana sana katika simu. Utapata ni niko kwenye Instagramu, niko kwenye Facebook, niko kwenye Twitter pale kwa kupata mawelezo na habari tofauti tofauti ili kujua jinsi dunia inavyo endelea na pia kujipanga kusiana na mambo maswala ya kazi yangu. Pia natumia kwenye tofauti pale naingia kwenye tofauti tofauti tofauti. Ili kujua jinsi kampuni zingine zinavyo ndelea na kufanya na kupata pia mwasala ambao hao ujiusisha ndani.

Mtandao wangu na faragha yangu kila jambo katika mtandao nimeiwekea nambari ila ya kuzuhia mtu yaote kutoingia kiolela holela na pia nimeeka pia zingine nimehakikisha kwamba nimeeka alama ya videole zangu ndiposa watu wasieze kuja na kuduku na kuingia katika maswala ya kazi yangu na kuaribu maswala ya mtandawa wangu na vitu ambavyo viko ndani na kuanza kuandika vitu ambazo hazifai kunihusu.

Zoezi langu kuu mimi huamka asubuhi kukimbia kwenye jimu na kujaribu kuanza kufanya mazoezi yangu kama ile kukimbia, kuruka kamba na ni mara mingi kwa wiki mimi huenda kila siku asubuhi saa kumi na moja utanikuta nimeenda huko na ni asubuhi inakuwa wakati mzuri sana kwangu kwa sababu hiyo inanipatia kufunguka akili na pia kupunguza mambo mengi ambayo nigefanya mchana wote na kunipatia muda mzuri sana. Napomaliza mazoezi yangu, mimi hujihisi mwepesi, mimi hujihisi mtu ambaye aliye tayari sasa kufanya mambo na kufanya kazi.

Ndiangu ya kupendezwa ni sana sana mimi upenda kuenda kuingie kufanya maigizo. Na mimi nufraia sana napo igiza katika michezo tofauti tofauti, katika vipindi tofauti tofauti. Hii naonyesha kwamba mimi upenda kuonyesha maisha watu inavo kaa, inavo igiza katika tuseme kama kuwa daktari, kuwa mwalimu, kuwa mwanasheria inakua inaonyesha taswira tofauti tofauti ya wanadamu wanavo ishi ukuduniani na napenda sana.

Nimeishi mahali peyne kukodisha na naishi karibu na watu wengi mwambao tumekodi karibu watu miatano kwa katika eneo moja. Nani nyumba ambazo ziko na maji, ziko na choo, ziko na kila kitu karibu na karibu napoishi usalama uko mzuri sana umeimarishwa. Na nilihamia hapa miaka tatu iliyoisha na nafurahia sana mahali pa kupendeza. Napenda ku eneo hili ni maanthari yake yako mazuri. Hakuna watu wengi, hakuna kelele kwa sababu minapenda maali pa tulivu.

Michezo ambazo napenda katika olimpiki ni michezo ya mbio kwa sababu nchi nayo toka ni ni nchi wakimbiaji ni wengi, wakimbiaji masafa marefu, mafupi, bio ndefu zote. Na mimi mchezo huo mi hupenda sana, mi huketichini kutazama au kwenda kuona. Kwanza mwaka olimpiki ya mwaka elfu mbili na nne ilikuwa mzuri kwa sababu tulibeba medali karibu nne. Na kumbuka karibu tatu katika mbio moja zote, medali tatu tulizibeba zote na walikuwa wanipendeza sana na kitu ambacho kilikuwa inanipendeza sana ni vile kujituma, wachezaji wanavu jituma, wakimbiaji wanavo jituma, kufanya mazoezi kila wakati ni jambo hilo hunipendeza sana.

Kazi uzoefu ambao nimejifunza sana ni wenye kukuwa wa subira kwa sababu watu wengi wako kwenye mambo inafanywa polepole na usipo kuwa na subira utaumia. Naam, sa zingine pia kuna wale wenye kusahau, lazima ukue mwenye kuwa mtulivu na kungojea mpaka wakati majibu yatakazotolewa na yakitolewa sawa, yasipotolewa tena sambamba.

Nimesafiri katika pwani ya nchi yangu, na pwani hiyo inakaa vizuri sana kwa sababu kuna maadhari tufauti tufauti. Unapokua unasafiri barabarani utapita wanyama tofauti tofauti kama Simba, upate pia kuna chui na wanyama tofauti ambao pia wanapeana mandhari. Na pia kuna misitu ambao niyakuvutia sana katika barabara, unapo safiri maeneo ya pwani. Licha ya hayo pia ukifika pwani kwenyewe kuna vyakula ambavyo vyakupendeza na vyakuvutia sana. Na pia kuna bahari ambao ni bahari kuu. Ambayo watu huenda kujivinjari huko. Wengine wanaenda kujionea maji, wengine wanaenda kuvuwa samaki, wengine wanaenda tu kuketi kuona mambo yanavyo fanyika huko.

Jambo kuu kwa sababu mimi ni mkubwa kazini, jambo kubwa ninalofanya ni kuwakaribisha ni kuhakikisha kwamba nimewaeleza jinsi maswala ya kazi yanaendelea, kuwaeleza, kuwaelekeza, kuhusiana na kazi yao vile watakuwa wanafanya na kuwaonyesha ofisi yao mahali ilipo na kuwajulisha kwa wafanyi kazi wengine ili wakaweze kukaribishwa na wakaweze kufanya kazi kwa pamoja.

Mi hakikisha kwamba tuko na umoja. Umoja ndio jambo kubwa. Bila umoja kazi itafanyika vizuri. Bila umoja wafanyi kazi wataanza kuzembea kazini. Wenzangu wataanza kuona kazi si ya maana sana. Lazima tufanya kazi kwa umoja. Lazima tuweke iyo maeneo yawe kwe katika hali nzuri ya kufanya kazi na mazingira ya umoja ndio yanaweza tu.

Kazi za dharura lazima ninapotaka kuzishughulikia lazima niweke zingine ambazo nilikuwa nafanya kando zishughulikiwe kwa sababu hizi zinahitaji mwonekano zinahitaji kushughulikiwa kwa haraka sana. Inabidi nisimamishe mambo mengine na ili niweze kuja kuangalia kazi hizo na niweze kuhakikisha kwamba zinafanywa kwa ustadi na unadhifu.

Nimewai cheza mchezo wote wa ubao na nikakuwa pia hata sijui zinakaa vipi lakini ningependa kujifunza ili nikieze kujua. Kwa sababu mara mingi unajua ni lazima mtu aweze kujifunza. Mtu awaeze kujifunza jambo jipya na hiyo nikiwa ni jambo jipya. Mchezo hizo ni jambo ambalo ningependa sana kujaribu. Nione jinsi watu hufurahia. Kwa sababu naona mu watu hufurahia sana kuzicheza. Mi ningependa kupata hiyo uhalisia wenyewe.

Niposa mbao mimi hupenda kutazama ni mchezo ya kuigiza kwa sababu napenda kuona watu wakiigiza kusiana na mambo tofauti tofauti, watu wakiongelea kusiana na tamthilia maswala tofauti tofauti nchini, duniani, kote. Ndiposa miu uhakikisha kwamba nimelipa pesa zangu kuenda kutazama mchezo huu. Na kama mchezo nilioutazama, ulikuwa mwaka uliopita ambao ulikuwa nonena kusiana na mawasuala ya kisiasa na jinsi uongozi wa Afrika ulivyo. Na ulikuwa mchezo kupendeza sana. Watu walikuwa wamitigneza hata mthilia ambao ilikuwa inafraisha sana na ipia ilikuwa yani mtu aneza kufatilia na kuelewa kwa undani sana.

Mimi napenda mfumo wa smartfoni kwa sababu hiyo ndio inanisaidia kuingia katika mtandao, hiyo ndio inanisaidia kuwasiliana. Na inanisaidia pia kupiga picha, nikiwa kazini, ama kuchukua video za kazi yangu. Na pia kuingia mikutano ambayo inahitaji kuingia kufanyiwa katika interneti kule inabidi uingie nitumie simu ambayo ni smartfoni ili iweze kunisaidia katika kufanya kazi zangu.

Mara tu napoamka asubuhi, mi huhakikisha kwamba nimepiga swala ama maombi, nikishamaliza maombi, mi huamka na kuenda kwa mazoezi kwanza, kukimbia, halafu nirudi. Nichukue kiamsha kinywa ambayo ni inachukua labda mkate kwa chai, badae naamka. Naamka kuenda kuangalia kazi yangu inaendelea aje. Na mi hukumbuka sana mara mingi huwa naenda katika simu kuangalia meseji ambazo nimetumiwa. Alafu nikisha fanya kuona meseji zangu na kuangalia ratiba ya siku yangu. Mimi naondoka na kuenda kuhusu kazini. Jambo ambalo napenda asubuhi ni utaratibu ambao mimi hukuwa nimeuweka wa kufuatilia kila wakati kabla siku kuanza.

Mi uhakikisha kwamba nimeweka wakati nimeweka alam ili niezi kunisaidia kuhakikisha kwamba wakati wangu ni wakati nafaa nimalize kazi ndafika hapo ikilia nimekuwa nimaliza. Jambo lingine mi huweka utaratibu kuandika kila jambo ambalo nafaa kulifanya kila kitu na kwa ratiba vizuri ili niweze kufanya kwa wakati unaofaa.

Jambu kuu ambalo nahakikisha ni kwamba nimeandika kila ratiba, kila siku, na kila muda wake, ndio wakati nafumalizia muda angu wa mwisho napofika. Nakisha kwamba nimeeka manani sana ili nikaeze kumalizia kazi yangu bila kukuwa na mtu wa kunisumbua ama jambo la kunisumbua. Nakisha kwamba jambo hilo limefanywa kwa ustadi sana na bila kuharibu wakati.

Chumba changu cha kulala ni kikubwa na pia kiko na rangi ya manjano kwa sababu ndio rangi mimi nayoipenda. Na kitanda changu ni kinakaa vizuri. Kitanda kizuri ambacho ukilalia unahisi vizuri. Niko na dirisha, kuna dirisha ambayo inangaliana na wakati kuonesha wakati mwanga unatokea naeza kuangalia nione hali ya inje inakaa aje. Na kitu nachopenda kuhusiana na mahali pangu pa kulala ni mahali pakubwa na ni mahali yambapo unaeza pia fanya kazi yako ukiwa unafanya, ukiwa uko na meza yako na kiti mahali hapa.

Mfanyibiashara bora zaidi ni ambaye namjua ni jimmy wanjigi ambaye anafanya biashara kubwa sana nchini kwa kutengeneza mabomba, kutengeneza vitu ambavyo ni vya bei nafuu lakini anatengeneza pesa kabisa. Mara ya mwisho alichofanya nilimuona akiandika watu kazi takribani watu elfu moja na kitu ambacho ni kitu cha kushangaza sana. Alifanya jambo ambalo hata serikali haiwezi kufanya. Na najifunza kwake ni kuna jambo utulivu. Yeye ni mtu mtulivu sana. Najifunza kuwa hata kama uko na biashara, lazima ukuwe mtulivu na mtu msikivu. Na anafanya biashara kwa njia ya ushupavu na njia ambayo ni mzuri sana.

Mi napenda kutumia kompyuta kuandika kwa sababu wakati huu mfumo mwingi, kompyuta uko na nafasi pia kuweka vitu, sababu ukiandika kwa mkono saa zingine hiyo karatasi unaweza poteza, lakini kwa kompyuta uko na nafasi mingi ya kuweka, unaweza eka kwenye kompyuta ama uweke kwenye njia tofauti tofauti za kimtandao ambazo unawezaeka manakala zako na kuweza kuzitumia tena wakati mwingine unapozihitaji.

Jambo kuu nalofanya kujitunza mi huhakikisha kwamba siko mahali popote pa vurugu na kisha kwa sababu mahali pa vurugu utapata unajikuta kwenye madhara tofauti tofauti kama kuumizwa na pia kwingine nahakikisha kwamba sina siezi kujibishana na watu ovyo ovyo kwa sababu pia ukujibishana na watu ovyo ovyo. Hali yako ya moyo na pia unaeza pata kuna vurugu kama kupigiana kule kutatokea. Na utaumia, utatoka damu, utaenda hospitali lingine ni nimehakikisha kwamba nimechukua pia akiba. Nimechukua akiba, nimeeka akiba. Ili wakati kunakuwa na jambo lolote linatokea niko na pesa za kunisaidia katika mahali hapo ambapo kuna shida.

Kinywaji ninacho kipendelea sana ni, ni juisi ya sharubati ya maembe ambayo ni mzuri sana imetengenezwa, katika njia mzuri na mi upenda zile ambazo zimetengenezwa kwa njia ya kisisi kuliko ile ambazo ziko na kemikali zile za kunuliwa kwenye maduka. Kwa sababu huwa tamu na nakumbuka wakati nilikuwa niko kazini wiki iliopita, niliikunywa na ilikuwa mzuri sana na ilikuwa tamu sana. Na, nilielezwa na rafiki yangu. Rafiki yangu ndio aliweza kuniambia, kinywaji hiki ni kitamu na nikajaribu, na kikakua ni kitamu kizuri sana na nikakipenda sana. Na mi huhisi vizuri sana baada kukinywa.

Najihisi vizuri sana kwa sababu bila wasilisho inakuwa ngumu kufanya kazi bila kukua nayo itakuwa ngumu hata kufanya majukumu tofauti tofauti. Ndiposa mimi hufraia sana wakati kuna wasilisho na mimi ufatilia ndani sana kwa kiini sana kujua ninini iko ndani na nini inaongelewa.

Kumbukumbu yangu ya kutishia sana ni wakati nilipokuwa kazini na moto ukaanza kuwaka katika ofisi fulani ambayo ilikuwa karibu na sisi ilikuwa ya kutishia sana kwa sababu moto huo ulikuwa unasambaa kwa kasi sana nilijidhania kwamba ungeweza kuingia katika ofisi yetu na kuharibu vitu lakini vizuri ni kwamba haukuweza kufika huko lakini ilikuwa kutisha sana kwa sababu ofisi hiyo iliungua kila kitu ambapo mwenye ofisi hakuweza kupata chochote wala hakuweza hata kupata usaidizi wowote kutoka kwa serikali ama watu walio karibu na yeye.

Ninayoipenda kwangu ni maswala ya kuweza kutatua migogoro kazini. Sababu mimi hupenda kuwa mtatuzi, mimi hupenda kusikiza kila eneo kama kuna shida nijue shida iko wapi na jinsi ya kuweza kuitatua kwa hali nzuri na kuweza kusaidia kazi kuweza kuendelea kwa njia nzuri bila bila kukosana na bila kukuwa na matatizo.

Upenda ni mziki wa lingala, sababu ni mziki ambao ni mzuri sana. Ni mziki ambao ni ule ambao ni mpole, ukona upole, ni mziki ambao. Ukiusikiza, uko na mawaidha, tofauti, tofauti. Ni mziki ambao pia hauna maswa la machafu, matamushi yake hayana uchafu. Ni matamushi ambao unaezasikia na kupenda sana. Na mziki napousikia, unanifraisha sana na napenda kusikiza mziki wakati wowote ule ni wakati na niko tu na wakati ambayo naeza sikiza, mi usikiza. Sina wakati ule nasema kwamba, oo ndio wakati wa mziki. Lakini wakati wote nikiupata, mi usikiza mziki.

Wikendi inapofika, haswa jumamosi, mimi hufanya kila kitu, huhakikisha kwamba asubui, nimeenda kwenye jimu, nimekimbia, nimetoka huko, nimekunywa kahawa yangu, nimetoka huko, nimeingia, nikaenda, kuenda kutembelea marafiki zangu, na nakumbuka sana sana mimi hupenda kutembelea marafiki, ili tukqeze kuwa pamoja. Na wikendi inapofika, jumamosi jioni inapofika. Labda nirudi kwa nyumba nijionee, filamu. Na nirudi kwa nyumba nipumzike tu kufanya mambo mengi. Nipumzike tu bila kufanya mambo mengi. Kwa sababu wiki mzima imeisha bila nikifanya mambo. Kwa sababu ni wikendi nafanya mambo tu nimetulia.

Napenda vile siku yangu ya kuzaliwa nilivyo kusherehekea mi huwenda na marafiki na familia mara kwa mara na kuenda tu kuketi ama kuenda kutembelea watu ambao hawajiwezi na kujaribu kuwapatia vitu kama vile vyakula na pia pia mavazi kama tuko nayo ili waeze kufuraia na tukimaliza, sisi huenda kutafuta cha kula, mahali ambapo labda mkahawani ama nyumbani, tunaketi, tunakula, tunafuraia kwa pamoja, na baadae tunakata keki ya kumalizia siku na mimi zawadi hupokea, lakini si lazima zawadi zije, lakini unapata marafiki wamekuja nazo, familia wamekuja nazo, na nijambo la kufuraisha sana.

Malengo nilionao katika maisha yangu, katika kazi yangu ni kupandishwa cheo, kazini, katika hali ya kuwa mkurugenzi mkuu kwa sababu kiwango hicho kitanifanya. Niweze kubadilisha hali tofauti tofauti katika kazi. Niweze kubadilisha kampuni na vile mtaswira ya kampuni katika hali iwe katika hile taswira ya mvuto na taswira ya kuweza kupambana na kampuni zile zilizo magwiji duniani.

Repoti zangu zote za kazi mimi uziunda katika mtandao na mi hutumia kompyuta yangu kuziunda na kuziifadhi katika hali kuandika nakala zilizo safi, nakala nzuri na kuziweka na kuziifadhi katika zile akaunti ambazo niko nazo za kuifadhi kazi yangu ya kazi, mali ama swala yangu ya kazi.

Mimi kahawa yangu mi huikunywa asubui na mi uipenda kuchukua maji, maji moto, alafu naeka ndani kahawa kama vijiko kaa viwili, ongeza ndani sukari. Na ndani nikisha tumia, nikishaongeza ndani sukari, ni napenda kukunywa nikiwa kama nimeketi sebuleni. Na iwa ni kinywaji changu cha kawaida. Uwa ni kinywaji changu cha kila wakati. Kila siku asubui lazima nikue na kikombe cha kahawa. Kabla ni anze kazi yangu ama maswalea siku.

Eneo ambalo nizaliwa ni eneo la nakuru ambalo ni nzuri sana. Ni mji ambao ni mji mojawapo miji kuu nchini na jambo kubwa la kupendeza ni kwamba iko na wanyama pori pia na pia wenyewe ni mji ambao uko na maji mazuri na kuna wanyama. Na ndege kama vile flamingo wanaishi kule. Mambo mazuri ya utotoni huko ni vile nilikuwa nacheza na wenzangu, watoto wenzangu, tunatengeneza mambo vitu tofauti tofauti. Na pia hata masomoni shule nilizoenda zilikuwa mzuri sana. Na mji huu ni maalumu kwa sababu ni mji ambao umebeba watu kutoka tabaka tofauti tofauti, la nchi, makabila tofauti tofauti bila kubagua na bila kuona kwamba ni si jambo rahisi. Na pia ningependa kurudi huko, mara mingi mi hurudi huko na mi hurudi huko wakati sana sana wa likizo ili kutembelea wenzangu na kutembelea familia yangu.

Kumbukumbu kuu ya utotoni ambao niko nao ni ile wakati tu nilipita mtihani nikiwa katika kuenda kidato cha nne, niliweza kupita kidato cha nne, niliweza kusharehekea na familia kulikuwa na sharehe iliyofanywa shuleni kukunisharehekea kwa sababu nilikuwa mwanafunzi wa kwanza nchini nzima na watu walikuja kufuraha, watu walikuja kufanya mambo, walikuja na kuni laki, wengine walikuja na zawadi, wengine walikuja na heri njema wengine hata wengine wakapiga simu nilipata simu kwa wingi sana za kunipongeza na kuniambia hongera kwa kufanikiwa katika masomo.

Chumba nachokipenda kwangu ni chumba cha kulala kwa sababu chumba hicho kiko vizuri sana ni chumba ambacho rangi zake zinapendeza sana rangi za majano. Na wakati mingi mimi hupenda kuketi huko ninapo maliza shughuli zangu. Na penda kuketi katika chumba changu cha kulala kwa sababu ni chumba chenye ambacho kiko na maanthari nzuri, na kiko na utulivu. Na nikikaa hapo mara mingi badala ya kulala saa zingine mimi hufanya kazi zangu nikiwa katika kichumba hicho na mara mingi inapo nahisi vizuri inapo ingia ndani ya chumba hicho kwa sababu ni chumba ambacho kimetulia kimetulia hata vitu ambavyo vimewekwa ndani viko salama viko vizuri sana.

Napenda kushirika katika majira ya mvua au masika kwa sababu majira haya yakuwaanga mazuri sana kwa sababu ni wakati wa kulima, wakati wa kulima wanapanda mimea zao na kupalilia na kutengeneza mimea ikuwe mzuri. Na nakumbuka nilikuwa nimezoa sana kuenda upande wa majira haya, upande wa nyumbani. Kuenda kuangalia mboga zangu, kuangalia vile zinazo kuwa kwa sababu mkiwa na masika, ama mvua kutakuwa na mazao mengi katika upandaji wa mboga. Na upandaji huo na fanya unakua mzuri, unapata faidha nyingi sana wakati kuna masika. Na mi huu hisi vizuri sana kwa sababu hiyo ndo wakati mimi navuna sana na kuenda kupata pesa.

Saazingine takhmina za kazi yangu, huchanganya sana lakini mimi huzipenda tu kwa sababu miu Nimekuwa na mtu wa kusoma mambo tofauti tofauti nikiwa kazini. Ndiyo maana mimi uzipenda hata kama zikiwa na changamoto gani, mimi uhakikisha kwamba nimezifuatilia kila wakati.

Napotazama kupitia dirishani mwangu naona mambo mazuri sana. Mi huangalia dirishani naona kuna magari, manjumba, mazuri ambayo nafraisha sana. Kuna wakati nilitoka inje nikeza kuoana gari. Ambalo ni la kifahari sana likipita karibu hapo gari ambalo sijawailiona. Maishani mwangu na nilikuwa mzuri sana sana sana nilipokuwa naona nikiwa katika dirisha. Na kinachobadilika sana kutoka katika msimu, sazingine unapata hali ya anga, imebadilika, unapata kuna unyevu unyevu, kuna ubaridi ambao, inafanya sa zingine inafuraisha sana, inakaa manthari ya mahali, ninapoka inakaa vizuri sana. Nahisi vizuri inapoangalia dirishani kwa sababu naona mambo tofauti ambao ni ya kupenda.

Kobe Brighton. Kobe Brighton ni mchezaji alikuwa maarufu, na ni mchezaji ambaye amecheza michezo ya vikapu na amejizolea alama tofauti kwa kufunga, na kukua mweledi na stadi sana katika nyanja hiyo ya kucheza vikapu nakumbuka alipo cheza wakati moja, aliweza kufungia timu yake ma pointi tofauti mingi sana ambazo ilifanya timi yake ibebe ligi maramingi, ligi ya kikapu maramingi. Na ujuzi wake ni ujuzi wa hali ya juu. Ni ujuzi ambao ni wakipekea hakuna mtu mwingine anaweza kuwa nayo na mimi uhisi vyema sana nikiweza kuona mechi na namwona akiwa ndani.

Napenda filamu inajiita Coming to America. Coming to America ni filamu mzuri sana ambao ni filamu za komedi ambazo ni mzuri sana. Na nakumbuka niliona nilipoona. Waigizaji kama walikuwa wastadi sana, walikuwa wanaelewa walichokuwa wanafanya na kwanza walikuwa wanachekesha sana kwa sana sana. Na ni, filamu hii ililetwa, hamu ililetwa pale kwene waigizaji walipokuja kama wanajeshi, wakikuja kuitisha vita, kumbe si vita. Nilipenda kuiona, nani, mi huiona na uitazama mara kwa mara, urudia kuitazama.

Mimi sibagui kuhusiana na mkate, mkate wotewote mi hupenda kwa sababu kila mkate kwa sababu umetengenezwa katika unga na umetengenezwa katika njia nzuri na una sukari umetengenezwa vizuri. Mimi nitakula tu bila kubagua mkate huu ni mzuri, mkate ule ni mbaya, hapana mi huchagua, sina chaguo lolote. Ni mkate ni mkate, mkate mzuri kabisa. Bora unashibisha.

Pia hapa mimi sijui chochote kuhusiana na baseboli. Baseboli ni mchezo ambao sijai uona, ni mchezo ambayo mimi husikia tu. Inchi nao ishisa, kuna watu wanaocheza uo. Niposa sina habari mufti ama murwa kukueleza kusiana na baseboli ni mkuu gani sijui chochote kusiana na mpira na umcheza uo.

Kusema ukweli, uzoefo ambao ni unaonishangaza sana ni ule wa utulivu kazini. Ni sijaipata mahali kuna utulivu hivyo. Wakati nilipata watu wametulia, watu hawana haraka, watu hawana vita, watu wanafotilia maswala, wanafuata vitu. Uzoefo huo ulinifanya nishangaye sababu maali kwingine utapata kuna vurugu kabla muelewane na wenzaku kazini.